Napenda sana kuoga kwa maji ya moto na hili ni jambo ambalo limekuwa sehemu ya maisha yangu ya kila siku. Kuoga kwa maji ya moto kwangu sio kitu. Sio suala tu la usafi bali ni muda maalum wa kujituliza, kujitafakari na kujipa faraja baada ya shughuli za siku nzima. Kila ninapofikiria kuoga kwa maji ya moto jambo la kwanzo linalonijia akilini ni utulivu. Maji ya moto yanapunguza mwili wangu nahisi kama mzigo wote wa uchovu unaanza kuondolewa taratibu. Misuli yangu hupumzika mawazo yangu inapungua na akili yangu inaanza kuwa tulivu ni kama vile maji hayo yanabeba pamoja nayo msongo wa mawazo niliyokuwa nao siku nzima. Pia napenda kuoga na maji ya moto hasa asubuhi na usiku. Baada ya kazi, matembezi ya ushughuli mbalimbali, kuoga kwa maji ya moto hunisaidia kuachilia yaliyopita. Ni kama ishara kwa mwili na akili kuwa muda wa kupumzika umefika. Kitu kingine ninachofanya. Kinachonifanya nipende kuoga kwa maji ya moto ni faraja ya kihisia. Kuna nyakati ambapo sihitaji maneno, sihitaji mazungumzo, bali nahitaji tu kuwa peke yangu, kuoga kwa maji ya moto hunipa nafasi hiyo kila wakati. Nikiwa ndani ya bafu, nina kuwa mimi na mawazo yangu naweza kutafakari, kupanga kesho, au hata kukumbuka mambo yaliyopita bila usumbufu. Pia kuoga kwa maji ya moto, hunifanya nijisikie, nimejitunza, najua kuwa kujitunza sio anasa bali ni hitaji. Ninapochagua maji ya moto, najua, ninaupa mwili wangu kile unachohitaji ili upumzike na ujirekebishe.

Mimi binafsi ninapendelea mwanga wakati kuliko mwanga mkali sana. Kwa sababu mwanga wakati unipa faraja na utulivu wa macho, nimegundua kuwa mwanga mkali sana unichosha haraka na wakati mwingine unipa maumivu ya macho au kichwa. Mwanga wakati unifanya nijiskie huru zaidi, hasa ninapokuwa nikisoma kufanya kazi au kupumzika. Pia napenda mwanga wakati kwa sababu uleta wa mazingira ya amani, unifanya nijisikie nipo katika hali ya utulivu na umakini bila msisimko mwingi masaa nyakati za jioni au usiku mwanga wakati unisaidia kupumzika na kufikiri kwa utulivu na pendalea mwanga wakati kwa sababu unalingana zaidi na mahitaji yangu ya faraja, afya ya macho na utulivu wa akili pia.

Mimi binafsi kipau mbele kazini inapo kuja swala la mawasiliano ni uwazi na heshima. Naamini kuwa mawasiliano ya wazi husaidia kila mtu kuelewa wajibu wake malengo ya kazi ni matarijio yaliopo. Ninapo zungumza au kuandika ninayitaji kueleza mambo kwa lugha ya rahisi inayoeleweka ili kuepuka mchanganyiko. Mawasiliano yasiyoeleweka mara nyingi husababisha makosa, magogoro, katika eneo la kazi Pia heshima ni muhimu sana ninahakikisha kuwa nasikiliza maoni ya wengine hata kama yanatofautiana na yangu mawasiliano ya heshima hujenga uaminifu, huimarisha kazi ya timu na huweka mazingira mazuri ya kazi Pia kusikiliza kwa umakini ni kipau mbele changu kikubwa mawasiliano sio kuzungumza tuu bali pia kusikiliza. Nikisikia na kuelewa wengine vizuri inakuwa raisi kushirikiana na kufikia malengo kwa pamoja.

Kiongozi mzuri ya napaswa kuwa na mchanganyiko wa sifa za kibinadamu, kimaadili na kiutendaji Kwanza uadilifu ni msingi kiongozi mzuri, kiongozi ya napaswa kuwa mkweli mwenye kusimama kusimamia maamuzi yake, asiye na upendeleo uadilifu jenga uaminifu na pia mbele waminifu ni vigumu watu kumfuata kiongozi kwa moyo moja Pili mawasiliano mazuri ni sifa muhimu sana. Kiongozi mzuri anajua kueleza maneno yake kwa uwazi na pia anajua kusikiliza maoni ya wengine mawasiliano ya wazi kupunguza migogoro, huangezo, shirikiano na ujenga mazingira mazuri ya kazi. Jambo yengine kiongozi mzuri ana uwezo wakusikiza. Kiongozi ya asiye sikiliza hawezi kuelewa changamoto halisi za watu anawongoza. Kusikiliza umfanya viongozi kujifuza kutokana na wengine na kufanya mamuzi bora zaidi. Pia uwezo wa kufanya maamuzi, kiongozi yoyote yule ili yawe mzuri unapaswa kuwa jasiri katika kufanya maamuzi hata katika mazingira mangumu. Ingawa si kila uamuzi utakuwa mkamilifu, ujasiri wa kuchukua hatua ni muhimu kwa maendeleo. Kia ni vyema kiongozi akiwa na unyenyekevu, kiongozi mzuri hata kivi kujiona bora kuliko wengine, unyenyekevu husaidia kiongozi kukubali makosa, kujifuza na kufanya kazi kwa karibu na timu yake.

Kwa kweli, napenda kuendesha baiskeli kwa maana hunipa furaha na hisia ya ym uhuru. Kila wakati ninapokua baisikeli nahisi ni kama mawazo yangu yanatulia na mwili wangu unapata mazoezi kwa njia ya kufurahisha. Napenda hasa kuendesha baisikeli asubui na jioni wakati hali ya hewa iko tulivu na barabara siyo. Haina kelele nyingi pia kuendesha baisikeli hunisaidia kubaki mwenye afya njema na mwenye nguvu njia mzuri ya kusafiri mbali mfupi huku nikijali mazingira pia na kuendesha baisikeli kwangu ni mchanganyiko wa burudani mazoezi na utulivu wa akili.